Jinsi ya kusherehekea kwangu siku kuu kwa maana mimi ni mhubiri huwa napenda sana kwenda kuhubiria wengine kuhusu Kristo na pia kuonyesha upendo na hivyo ndivyo mimi kwangu nasikia nimefurahia na nimeweza kusherehekea vyema maana huwa nafurahia wakati wengine wameweza kufurahia na wanabadilika kwa hivyo.

Ya kufunga mnyama haswa kwetu huwa tunafunga tuko na mbuzi na pia kuna ng'ombe haswa sisi hufunga kwa sababu pia ya faida yake kwamba tutapata maziwa na pia mwishowe pia tunapata mbolea na pia itatupa nyama mwishowe.

Ya kweli nimewai fikiria kuhusu kuanzisha biashara ata wakati huu nikona wazo la biashara ambayo nataka kuuza chakura ya mifugo na haswa ni mtu ambaye nataka mtu muaminifu ambaye naweza ajiri nimuweke pale aweze kuwa ananiuzia maana mara nyingi mimi sipatikani.

Ya waandishi wa vitabu ambao napenda maana haswa mimi hupenda sana kusoma vitabu vya injili vitabu zenye zinaongea kuhusu imani yangu. So mtu moja mwenye napenda sana kutosoma vitabu zake anaitwa myles munroe na pia david pawson maana wameandika vitabu ambazo zimebeba busara nyingi sana katika eneo la kidini kwa hivyo.

Mahali ambapo nataka kufikia katika kazi yangu ni eneo ambalo na napata nimeweza kusaidia watu wengi na pia wakaweza kugeuka wakaweza kumpenda Mungu na pia wakaweza kuimarisha maisha yao katika eneo la amani amani na Mungu na eneo na maisha yao.